Napenda kununua vitu vinavyongeza maarifa na ubunifu kama vitabu hasa vya hadithi maarifa na maendeleo binafsi vifaa vya kiteknolojia muziki au vifaa vya kusikiliza sauti zana za kujifunza na kuandika.

Naweka neno siri, salama kwa kufuata hatua hizi muhimu. Natumia neno siri refu na ngumu angalau herufi kumi na mbili hadi kumi na sita. Machanganyiko wa herufi kubwa l, ndogo namba na alama. Situmii neno siri moja kila mahali. Kila akaunti iwe na neno siri lake tofauti. Natumia udhibitisho wa hatua mbili. Namba ya siri kupitia SMS app au email. Sishiriki neno siri na mtu yoyote atua. Hata rafiki wa karibu au mtu anayedai kusaidia Natumia password manager. Husaidia kuhifadhi na kutengeneza maneno siri salama Ninabadilisha neno siri mara kwa mara hasa nikihisi account iko hatarini Ninaepuka wifi ya uma bila ulinzi. Ikiwezekana tumia VPN.